Nilipokuwaa na humri wa miaka kumi na tatu, niliwai kuona nyoka ndani ya chumba changu cha kulala. Nilipigwa na butwa na hofu kubwa kwa sababu sikuwa natarajia kumuona nyoka ndani ya nyumba nyumba nyumba. Na pia, huwa nakuwa na woga mwingi sana nikiwaza kuhusu nyoka. Nilianza kupiga kelele na watu wa nyumbani wakaja kunisaindia na wakamuuwa huyo nyoka. Handi leo, ba bando nakumbuka tukio hilo kwa hofu sana.

Kipao mbele kikuu kazini kwa mwasiliano ni kuakikisha taarifa zinawasilishwa kwa wazi, kwa usahihi na kwa wakati. Mawasiliano mazuri husaindia kupunguza mchanganyiko, ku leta kuelewana kati ya wafanyikazi na apia kuboresha ushirikiano kazini. Pia ni muhimu kusikiliza wengine, kuheshimu ma maoni yao na kutumia lugha yenye eshma ili kazi ifanyike kwa ufanisi.

Chumba changu ni kikubwa, pia kuta zake ni za rangi nyeupe, kitanda changu kina dhirisha, maanake nahakikisha kuwa nimekitandika viema, malazi yangu yanapendeza na pia nahakikisha kuwa ni safi kila wakati. Pia nikiwa ndirishani naweza kuona miti, mimea, na kwa umbali naona milima. Kitu ambacho nakipenda sana chumbani mwangu ni kuwa kwa kuta kuna picha, picha za watu naopenda sana. Nikitulia naweza kuona kuwakumbuka na kutabasamu kwa kuwa wao ni mbaraka kuu katika maisha yangu.

Ndiyo, napenda maua sana. Ndiposa nimepanda maua mingi nyumbani kwetu, ya aina mbalimbali ambazo zinapatikana huku na pia ambazo zinaweza kunawiri vizuri huku. Napenda maua sana, maua sana sana maua ya waridi.

Kumbukumbu ambayo na dhamini sana kutoka ututoni mwangu ni nyakati ambazo tulikuwa pamoja kama familia mzima.Aa Kwa sasa, kila mmoja wetu amekua na tunaishi sehemu tofahuti. Lakini kumbukumbu hizo za furaha, kucheka pamoja na mshikamano wa familia zinabaki moyoni mwangu milele. Na hizo ndizo kumbukumbu zinano, zinazonifanya niwe na furaha kila ninapokumbuka ututoni wangu.

Lengo langu la mda mrefu kazini, ni kuwa mtahalam, aliyoondari na anayeheshimika katika kazi yangu. Nataka kuendelea kunjifunza na kukuza unjuzi wangu na kuchangia kwanzia chanya katika timu yangu na shirika kwa hunjumla. Pia ni muhimu kwangu kufanikisha malengo yangu binafsi kazini. Huku nikiendelea kuwa mfano nidhamu, uwanjibikaji na mshikamano kwa wenzangu.

Naishi kwa nyumba ya mbao yenye sakafu ya sementi. Aa hapa ni nyumbani mahali ambapo nimezaliwa. Nikiwa shuleni naishi kwa nyumba ya kukondi ambayo imejengwa na mawe na niyagodofa lakini ni chumba kimoja tu ambacho nimekikondi. Ninaishi katika eneo la vinjijini hapa. Maisha yanategemea kilimu. Mazingira haya ni mazuri kwa kulima kwa sababu kuna udongo wa rotuba. Maji ya mvua yanatosha na hali ya hewa ni rafiki kwa mazao mbali mbali. Hapa tunalima nafaka, mboga na matunda. Na maisha ya kinjinjini yananifundisha kushirikiana na kudhamini kazi ya shambani manake ndiyo en ndiyo chanz chanzo kuu cha pesa ambazo zinatumika katika malezi, helimu, aa kwa njumula kila kitu kinachoendelea kwa maisha yangu Hapa ni mahali ambapo nimezaliwa, bali si jaamia hapa. Ee Kitu ambacho ninakipenda zaindi kwa eneo hili ni ushirikiano bahina ya majirani, umoja uliopo katika huu ukoo tunaoishi. Ni mahali salama, mahali penye furaha, manake akika ni mahali pazuri.

Dio napenda sana kunywa maziwa. Pia yanapatikana kuraisi kwetu kwani tunayo ngombe shambani. Kunywa maziwa i uwa inanifanya nisikie vyema, hunipa nguvu kwa kazi kila siku. Pia napenda kutumia maziwa katika chai na upishi mwingine nyumbani unaoitaji maziwa.